Ungependa kuona maendeleo gani katika jamii ningependa kuona maendeleo ya elimu bora na inayopatikana kwa watoto wote. Ningependa kuona maendeleo ya ajira na fursa za kiuchumi. Ningependa kuona maendeleo ya matumizi ya teknolojia na ubunifu katika kutatua changamoto zinazoikumba jamii. Ningependa kuona maendeleo ya huduma bora za afya kwa wote nchini. Ningependa kuona maendeleo ya uadilifu na utawala bora ningependa pia kuona maendeleo ya ushirikiano na amani.

Unapenda kuwa mahali pa aina gani? Unapenda kuwa mahali penye utulivu. Utulivu mwingi na mahali ambapo palipo tuli palipo nyamaza. Mahali ambapo hapa na kelele. Pia ninapenda kuwa mahali ambapo palipo na watu ambao wana mwelekeo nilio nao wa maisha. Watu ambao tunaweza saidiana kimaisha na kimasomo na kifedha katika hali zote kwa maana kama wahenga walivyosema, akufaae kwa njaa ndiye rafiki.

Mafunzo gani ungependa kupata kazini? Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya uwekezaji mzuri wa pesa. Mara mingi unapata kuwa wafanyikazi wanapo lipwa mshahara. Wanashindwa kuziwekeza pesa hizo kwa wakati ujao. Na wanajipata hapo siku za usoni wanajipata kuwa wana mashida yanayo wakumba kwa kukosa kujua kuwekeza pesa zao vizuri. Kwa hivo ningependa kupata mafunzo ya uwekezaji pesa na jinsi ninavyo weza kuekeza hizo pesa na zikaweze kuzaa maradufu na ya kupata faida.

Mandhari gani mazuri umewahi kuona mandhari mazuri ambayo nimewahi kuyaona yalikuwa ni mandhari ya msitu msitu huu ulikuwa na wanyama tofauti tofauti kama ndege na pia ilikuwa na nyani. Nyani hawa walikuwa na walikuwa warembo sana mwanzo walikuwa ni nyani wa rangi mweusi walio na nyani wa rangi nyeusi walio na mishororo ya rangi nyeupe mandhari hayo pia yalikuwa na miti mingi sana na yalikuwa na mauwa ambayo yalikuwa yameota kutoka kwa hayo kwa hii miti hiyo.